Ushirikiano ni muhimu sana kwa wafanyakazi wanaofanya kazi pamoja. Ama nisemi kwa mfano timu moja ya mpira wanaposhirikiana. Huwa na malengo mazuri na pia huwezesha mtu. Au timu hiyo kutimiza malengo bora kwa mfano. Wafanyabiashara, wanapofanya kazi kwa ushirikiano na kuelewana kwa pamoja, wao hupata matokeo mazuri.

Mke ni mzazi wa kike. Mimi hupenda mke wa ndugu yangu kwa sababu jinsi alivyo na upendo. Yeye ni mtu wa upendo na pia hunipenda. Kila mara anapotoka sokoni, yeye huniletea nguo pamoja na vyakula vya aina mbalimbali. Nilipokua shule ya upili, mke wa ndugu yangu alikuwa akinitembelea mara kwa mara. Alikuwa akiniletea vitabu vya aina mbali mbali ili niweze kuyasoma na kufanya bidii katika mtihani yangu. Alikuwa akinishauru jinsi ya kufanya bidii na kupita mitihani yangu. Mke wa ndugu yangu ni mke mwenye upendo sana. Alivyo kuwa akiwasiliana na majirani huonyesha jinsi alivyo kuwa na heshima na upendo.

Bafu ni mahali pa kuogea na kufanya usafi kwa sababu ndani bafu mtu huweza pia kufua nguo zake. Mimi husafisha bafu yangu kila mara baada ya kuoga iliniweze kuyaepuka magonjwa mbali mbali. Bafu yangu inasehemu kubwa sana ambayo mimi huweza kupumzikia wakati wangu wa mpumziko. Bafu yangu linamaji ya moto ambayo hunifurahisha sana ninapokuwa naoga. Bafu yangu imetengenezwa kwa kutumia granite. Ninapo ona jinsi bafu yangu inameremeta. Mimi hufurahi sana. Mimi hupenda kuweka bafu yangu iwe na harufu ya kuvutia.

Sasa ni wakati wakuchukua hatua na kufanya mabadiliko. Kile ambacho mimi ningependa wanasiasa kufanya siasa ni ili waweze kuchukua hatua ya kutengeneza barabara zetu zilio mbaya. Kwa sababu barabara mbaya huleta ajali na kisha kusababisha vifo vya watu wengi sana. Barabara hizi zimetuangamiza sana kwa sababu mwaka huu vifo vya watu vimekuwa wingi kutokana na ajali za barabara Ningependa wachukuwe hatua sasa ili waweze kuyatengeneza barabara haya kabla ya kuuwa watu wengi zaidi.

Hapo zamani katika kijiji yetu, paliishi bibi mmoja. Bibi huyu alikuwa bibi mwenye upendo. Alikuwa akisimulia watu yale matukio yaliokua yakifanyika kitambo. Bibi huyu alikuwa akipenda vijana na kuwaita pamoja ili kuweza kuwasimulia hadithi ya aina mbali mbali. Alikuwa akishauri vijana jinsi ya kuishi kwa upendo na kwa heshima. Pia alikuwa akiwafunza jinsi ya kuvalia na jinsi ya kuishi na wakubwa wao.

Tulipokua shule ya upili, wanafunzi wenzangu wali nijua na tabia yangu ya kunakili kila kitu darasani. Malimu alipo kuwa akiandika ubaoni, nilikuwa nikianakili kila kitu bila kupoteza hata neno moja. Wenzangu walikuwa wakinicheka na kusema ya kuwa sijui chochote kazi yangu ni kunakili tu kitu yoyote ambayo mwalimu wetu husema. Lakini tulipokuwa tukifanya mtihani, walikua wakishangaa sana, nilipokuwa nikishinda katika kila mtihani. Hapo ndipo wanafunzi wenzangu walijifunza ya kuwa kunakili ni muhimu kwa sababu unapo nakili kila kitu, wewe huweza kujifunza bila kusahau na pia wewe huweza kuyasoma badaae baada ya darasa kuisha. Na pia wakati wako, unapokuwa kipumzika.

Katika mji wetu, tuna mwanabiashara moja aliyejulikana kwa uaminifu wake. Kila siku baada ya kuawuzia wateja wake, mwanabiashara huyu huandika huwaandikia wateja wake Ankara. Yeye huorodhesha majina yao na pia na bei za bidhaa wana walivyonunua. Hii hufanya wanakijiji kufurahia na kupenda kwa sababu wanaaminia ya kuwa hawa kudanganywa. Mwana biashara huyu huandika Ankara ili iweze kumsaidia. Na pia hii imemfanya kupendwa sana na wanakijiji.

Katika kijiji yetu, kuna kijana mmoja aliependa kuvalia koti. Koti hii alikuwa amepewa na babu yake wazamani. Ingawa koti hili lilikuwa limechakaa, kijana huyu alipenda kuivalia kila mahali anapoenda. Siku moja alipokuwa, akienda sokoni akiwa amevalia koti lake lililokuwa limechaka, watu walianza kumchakelea. Kijana huyu alihuzunika sana lakini hakupoteza imani. Mfanyabiashara mmoja mkubwa alimkaribia na kumwambia ya kuwa koti lake ni muhimu sana nani ya heshima. Kijana huyu aliweza kuvalia koti lake bila kujiali lile ambalo watu walikuwa wakisema. Lakini badae kijana huyu alikuja kufanikiwa kwa sababu koti hii ilikuwa ni ya bahati kwake. Aliweza kujenga jumba moja kubwa na pia kukuwa na magari ya aina mbali mbali. Aliweza kukuwa na pesa na pia hii ilifanya wanakijiji kumheshimu baadae.

Katika kijiji yetu tulipo kua tukitoka shuleni kila jioni tulikuwa na mschina mmoja aliyeitwa Fatuma. Fatuma alipenda kutembelea njia ya kushoto ilhali sisi wengine tulipenda kutumia njia ya kulia. Sisi kama wanafunzi tulipenda kumchekelea sana kwa kumuliza mbona alichagua kutumia njia hiyo. Ilhali, Fatuma alifurahia njia hiyo sana. Jinsi ilivyo na bustani ya maua inayopendeza. Mti uliokuwa na maji safi na pia jinsi alivyokua akiwasiliana na watu mingi wahekima Tulipojifunza hii, tulifurihia sana na sisi kuweza kufuata rafiki yetu na kujua yale mambo mpya.

Tulipokuwa wadogo, bibi yetu alipenda kutukusanya sisi kama wajukuu wake pamoja, ili aweze kutuhadithia. Alipo kuwa akitukusanya, aliweza kutuwekea moto. Moto hii ilikuwa na joto jingi sana, lakini tuliipenda kwa sababu za hadithi zake. Siku moja, mvua ilinyesha ya ajabu. Mvua hili ilikuwa ya baridi sana. Tulikimbilia bibi yetu. Tulipofika alitukaribisha na joto ya moyo wake. Tulifurahia sana. Hapu ndipo tulipo jifunza ya kuwa joto siyo ya moto peke.

Katika kijiji yetu tulikuwa na binti mmoja alikuwa akiitwa zawadi. Zawadi alikuwa ni binti mwenye heshima. Alikuwa akiwaheshimu watu wadogo kwa wakubwa. Zawadi pia alikuwa kipenda kila mtu. Alipo kutana na mtu mzee njiani. Alikuwa akimsaidia. Alikuwa msichana mwenye furaha sana. Binti huyu alipo hitimu miaka ishirini na mbili. Tulipokea habari ya kuwa alipotea. Wanakijiji walihuzunika sana na kufanya utafiti. Alipopatikana watu walisherehekea sana kwa kukula vyakula vya aina mbali mbali pia kulikuwa na muziki. Watu walimpenda jinsi alivyo kuwa na upendo na heshima.

Leo mchana nilipika mboga na wali. Kisha nikachanganya na nyama uliochemshwa kwa utaratibu na kukua laini. Nyama yangu ilikuwa na ladha tamu ya kuvutia na harufu inayonukia. Nilipenda nyama hii ya ngombe jinsi ilivyo tamu na jinsi ilikuwa na ladha na harufu ya kuvutia. Mimi huhakikisha kua nimekula nyama mara mbili kwa wiki.

Nelipo wa muka asubui wa leo, upepo mwanana ulipuliza kupitia durisha la nyumba yangu. Upepo huo ulileta harufu safi ya majani ya liyo lawa na umande. Ndegi walikuwa wakitumbuiza anga kwa furaha kwa njimbo zao. Watoto walikuwa wakiruka ruka na kuimba njwe ya nyumba yao kwa furaha na shangwe. Asubuhi ya lewe ilikuwa ni siku ya furaha sana. Jinsi anga ilivyo kuwa tulivu na yenye amani.

Ilikuwa ni siku ya jumamosi, rafiki yangu alikuja kunitembelea alikuwa akirudi mjini. Aliniaga kwaherini. Nilipo sikia maneno hayo ya kwaheri macho yangu yalija huzuni mwingi. Ndisi nilivyo kuwa nimemzoea. Rafiki yangu ni rafiki mzuri sana. Rafiki mwaminifu na pia mwenye heshima. Rafiki yangu upenda kila mtu na kila mara ninapo kosa kitu, rafiki yangu unisaidia. Ninapo kwa katika shida, rafiki yangu pia unisaidia. Rafiki yangu ni rafiki wa dhati na rafiki wa kweli.

Nilipoamuka asubui siku ya leo, nilianza kwa kufanya usafi wa nyumba kama vile kupanga na kuosha vyombo. Nilipomaliza kuosha vyombo, mama yangu aliniambia nibandike wa mchele mekoni. Nilibandika mchele mekoni ilikuwa tunywe chai pamoja na wali. Nilipomaliza kubandika mchele kwenye meko, nilianza kuandaa chai kwenye gasi. Nilimaliza na kisha tukanywa chai pamoja kifamilia. Tulifurahia sana siku leo ya asubui. Wazazi wetu walitufunza jinsi ya kukua na amani na jinsi ya kupendana.

Kila jioni baada ya kutoka kazini, mimi pamoja na rafiki yangu hutembelea bustani ya umma ilio karibu na jiji yetu. Sisi hufurahia sana kusikiza sauti za ndege na kuona watoto wakicheza kwa furaha. Bustani ni mahali ambapo sisi huenda kukutana na marafiki na pia uko bustani nini sisi huweza kutuliza akili kwa kufurahia hewa safi inayotuliza akili pamoja na moyo.

Nakumbuka nilipo anza mauza yangu ya biashara. Mama yangu aliweza kunipea shamba lake ya mboga ili niweze kuyauza. Kila asubuhi nilikuwa nikielekea sokoni na kikapu yangu ya nyanya, mboga na vitunguu. Nilifurahia sana jinsi nilivyo wapenda wateja wangu. Nilikuwa nikitabasamu wakati wowote walipo kuja kununua. Mzee mmoja aliwahi niambia ya kuwa mauzo si jinsi ya kuuza bidhaa bali jinsi unavyo wasiliana na wateja wako. Nilifurahia sana. Mzee huyo alisema mimi ni mfanya biashara bora na kaniambia ya kuwa nitafanikiwa baadae. Baada ya mwezi mmoja, nilifurahia sana kupata matokeo ya juu. Niliuza shamba yote nakisha kupata matokeo mzuri.

Fedha ni kitu ambacho kinatumika kununua bidhaa au kulipia huduma. Watu hutumia fedha kununua vitu, kulipa huduma, kuweka akiba na pia kukidhi mahitaji yao ya kila siku.

Hospitali ni mahali ambapo watu huenda kupokea matibabu, kujua mengi kuhusu afya yao, na watu wanaomba kuenda hospitali kila ambapo wanaji wanahisi maumivu kwenye mwili yao, au pindi wanapataka kujua kuhusu afya yao namna inavyoendelea.

Bidhaa ni vitu au mali vinavyouzwa au kutengenezwa ili kutumika. Watu wanazitumia kukidhi mahitaji yao ya kila siku kama chakula, nguo au vifaa shule. Bidhaa pia zinasaidia biashara na uchumi kuendelea.

Tafadhali ni neno la heshima tunalo litumia kuomba kitu kwa upole. Linasaidia kuonyesha heshima na unyenyekevu tunapoomba mtu msaada au fadhili. Kutumia tafadhali kunafanya maombi yetu kuwa mepesi kupokelewa.

Tunatumia neno bonyeza ili kumaanisha kushika kitu na kuvitumia vidole kuamsha au kufanya kitu ukifanya kazi. Kwa mfano tunabonyeza kitufe cha simu au kiyoo cha televisheni.

Ndugu ni mtu wa familia au mtu tunayehusiana naye kwa damu au urafiki wakaribu. Ndugu wanasaidia kushirikiana na kuonyesha upendo kwa kila mmoja.

Bonasi ni zawadi au pesa ya ziada ambayo mtu hupokea kutokana na kazi nzuri au mafanikio. Bonasi husaidia watu kusherehekea kazi yao na kuhamasisha kufanya zaidi. Kibinafsi napenda bonasi kwa sababu inanisaidia niwe na hamu niendelee kufanya kitu fulani.

Maendeleo ni mchakatu unaoendelea kila siku. Watu na jamii husonga mbele kwa kujifunza, kufanya kazi kwa bidii na kuboresha maisha yao. Hakuna kikomo cha kujua na kufanikisha mambo mapya.

Wasilisho ni njia kuonyesha au kueleza mawazo yetu mbele ya wengine. Wakati wa wasilisho, tunajaribu kuwa wazi kueleweka na kushirikisha wazo au habari kwa wengine kwa njia nzuri.

Mkahawa ni sehemu watu hukutana kula, kunywa au kupumzika. Watu hupenda kuenda mkahawa kuzungumza, kufanya kazi au kufurahia chakula pamoja na familia au marafiki.

Polepole ni njea kufanya kitu kwa utulivu na kwa tahathari. Watu husima polepole ilikuwepuka hatari kwa kikisha kila kitu kinenda vizuri na kuonyesha unyenyekevu.

Nafasi ni sehemu au nafasi ambapo mtu anaweza kusimama, kukaa au kufanya jambo. Pia nafasi naweza kwa fursa ya kufanya kitu kikubwa au kujifunza kitu kipia.

Unaweza ni neno lineletuanyesha kuwa tunawezo kufanya kitu. Wakati tunasema unaweza tunahamasisha watu kujaribu, kushikilia matumaini na kufanekisha mbaba kubwa.

Lala ni jambo tunolofanya kila siku ili mwili na akili vipate pumziko kwa kulala vizuri usaidia kuwa na nguvu kuwa makini na kufanya mabu kwa ufanisi siku inafuata.

Kubwa si lazima liwe kwa mwili tu linaweza kua katika mawazo, ndoto au matendo ya mtu. Kila mtu anaweza kua na ndoto kubwa na malengo makubwa na kwa bidii na uvumilivu. Anaweza kuyafanikisha maisha yake.

Sema ni kitendo cha kutoa maneno ili wengine wasikie mawazo yetu hisia zetu au habari Wakati tunasema kwa uwazi na heshima, mtu anaelewa vizuri na tunaunda mawasiliano mazuri.

Mlango ni sehemu tunapopita kuingia au kutoka kwenye nyumba, chumba au eneo lolote. Mlango pia unaweza kuashiria fursa mpya kama nafasi za kujifunza au kujaribu mambo mapya maishani.

Mfanya kazi ni mtu anayefanya kazi ili kusaidia familia, jamii au kampuni. Mfanya kazi mzuri hufanya kazi kwa bidii, heshima na uvumilivu na hivyo kuchangia maendeleo ya kila mtu.

Barua pepe ni njia ya kutuma ujumbe kwa wengine kwa kutumia intaneti. Inatumika kwa mawasiliano rasmi au ya kila siku kama kushirikisha habari, kuuliza maswali au kutuma kumbusho kwa marafiki na wenzetu kazini.

Mawingu ni mkusanyo kwa maji au barafu angani unaonekana kama vitu vya rangi nyeupe au kijivu mawingu husaidia mvua kunyesha, hutoa kivuli na kufanya anga kuwa nzuri na lakuvutia.

Tafadhali ni neno linalotufundisha heshima na unyenyekevu. Linatufanya tuwe maakini tunapowaomba wengine kitu na kuonyesha upole katika maneno yetu. Wakati tunatumia tafadhali, tunasaidia kuunda mawasiliano mazuri na kuelewana kwa urahisi.

Samaki ni wanyama wanao ishi kwenye maji, wanaweza kuogelea kwa urahisi kwa kutumia mabawa yao na husaidia kuhifadhi usawa wa mazingira. Pia, samaki ni chakula muhimu kwa watu wengi na hutoa lishe muhimu kwa mwili.

Siku njema nisuka ambayo mambo yameenda vizuri tukiwa na furaha na amani, watu hujaribu kufanya kila siku iwe njema kwa kufurahia, kusaidiana na kushughulika na mambo kwa utulivu, kama wanavyosema waswahili, siku njema huonekana asubuhi.

Makubaliano ni hali ambayo watu wa wamekubaliana juu ya jambo fulani na inaonyesha heshima maelewano na ushirikiano na husaidia watu kushirikiana vizuri bila migongano.

Samahani ni neno tunalatumia kuoyesha unyenyekevu na kutubu pale tunapokosea. Kusema samahani husaidia kulekebisha uhusiano, kuonesha heshima na kuondoa hasira au huzuni.

Mara kwa mara ni kufanya jambo kwa usio na wakati maalumu, lakini kwa uendelevu. Wakati tunafanya mambo mara kwa mara, tunajenga tabia nzuri, kuimarisha uhusiano, au kuhakikisha matokeo yanakua bora.

Jaketi ni mavazi tunavyovaa juu ya shati au gauni ili kulinda mwili dhidi ya baridi au mvua pia jaketi inaweza kuongeza urembo na kufanya mtu aonekane vizuri.

Kitanda ni mahali ambapo ndoto huanza na hadithi za siku zimekamilika. Wakati mwingine, kitanda situ kupumzika, bali ni nafasi ya kufikiria, kupanga ndoto, au hata kucheka peke ako kabla ya kulala.

Niliingia sokoni asubuhi na harufi ya mboga mpya ilinifanya niwe na furaha karoti na spinachi zilicheka kwangu ziki onyesha rangi zao Nilijua kwamba leo kitabu cha latha kilikuwa tayari mboga hii engeleta sifa kidogo kwenye chakula changu na labda hata hurudisha mazungunzo ya jioni na familia yangu.

Nikiwa kwenye ofisi, kila kona ilikuwa na sauti zaki. Komputa zikiwaza zikikimbia kazi, simu zikilia mara kwa mara na watu wakichaka kidogo wanapokutana. Ofisi hiyo haikuwa tu mahali pa kufanya kazi. Ilikuwa kama ulimwengu mdogo wa ndoto na changamoto ambako kila mtu walikuwa mhusika wa hadithi yaki.

Asubuhi harufi ya wali moto ilienea jikoni, kila sahani ilikuwa tayari kupokelewa na sauti za familia zikicheka zikijaribu kuarikisha kila mtu. Wali si tu chakula kwao kila pande kilikuwa sehemu ya kumbukumbu ya mazungumzo madogo na ya furaha ya pamoja kwenye meza jioni.

Chai ni kinywaji tu kinachopendwa na watu wengi, linatimuka kupumzika, kuongeza umakini au kuungana na wengine, pia chai mara nyingi huambatana na mazungumzo ya kila siku na huletu utulivu katika maisha ya kila mtu. Watu hupenda kunywa chai asubuhi na jioni na pia hupikwa na viungo tofauti tofauti kama vile iliki, tangawizi na kadhalika.

Chelewa inamaanisha kuchelewa kufika au kufanya jambo fulani wakati mwingine chelewa husababisha changamoto lakini pia hufundisha kupanga muda vizuri na kudhamini wakati Nilijifunza kutochelewa pindi ambapo nilienda shuleni wakati mmoja Badalaya kufika shuleni saa mbili nilifika shuleni saa tatu hivyo nikachelewa kufanya mtihani wangu.

Kwa hakika ni maneno yanaonesha uhakika au kuthibitisha jambo Utumika kuonyesha imani msimamo thabiti au kueleza jambo lililowazi bila shaka.

Huwa inahusiana na jambo ambalo linahitaji juhudi, umakini au ujuzi mkubwa kufanikisha Linatumika kuelezea changamoto au hali zisizorahisi lakini zinazoweza kushughulikiwa kwa mipango na uvumilivu.

Nywele ni sehemu ya mwili inayofunika kichwa, inayotoa ulinzi na pia kuonyesha mtindo au utambulisho wa mtu. Zinahusiana na afya ya ngozi, utunzaji binafsi na mara nyingine tamaduni au mtindo wa maisha.

Sukari ni kiambato kinachotumika kuongeza ladha tamu kwenye vyakula na vinywaji, ina hausina na ilishe, utengenezaji wa chakula na mara nyingine huchangia hisia za furaa au utulivu.

Moja inatumika kuonyesha kipande kimoja, kitu kimoja au mshikamano wa kipimo kimoja. Hutumika kueleza umoja hesabu au kuelekeza kitu fulani kwa uwazi.

Fanya kazi inahusisha jitihada zinazofanyo ili kufanikisha malengo au kutimiza majukumu, hutumika kuonyesha uwajibikaji bidii na mchango wa mtu katika familia, jamii au taasisi. Kibinafsi ninapenda kufanya kazi mbali mbali na kujihusisha na shugli tofauti tofauti.

Saba ni namba ya saba katika hesabu ya kawaida, kutumika katika kwa hesabu, kupanga ratiba au kueleza nafasi ya kitu katika mlolongo.

Faida inahusiana na matokeo chanya, inapatikana kutokana na hatua au jambo fulani, hutumika kuelezea manufa, mafanikio au thamani inayopatikana katika maisha, biashara au shughuli mbali mbali.

Sakinisha inamanisha kufanya mtu au jambo kuwa tulivu au amani, utumika kupunguza wasiwasi, kudumisha utulivu na kuwakikisha hali inakuwa thabiti.

Biashara inahusisha shughuli za kununua, kuuza au kubadilishana bidhaa au huduma Hutumika kukuza uchumi, kutoa ajira na kurahisisha upatikanaji wa mahitaji ya kila siku.

Sikiliza ni kitendo cha kuzingatia maneno au sauti za wengine kwa umakini, hutumika kuelewa maelezo, kudhibitisha mawasiliano na kuonyesha heshima kwa anayezungumza.

Cheni ni chombo cha usafirishaji kinachosongea kwenye reli. Hutumika kusafirisha abiria au mizigo kurahisisha safari ndefu na kuunga mkono uchumi wa maeneo mbali mbali.

Nimefurahi kukutana nawe ni maneno inayonesha furaha na shukrani kwa mtu alio onekana au kukutana nae Utumika kuonesha heshima upendo na mazungumzo mazuri kati ya watu Ninapokutana na marafiki zangu ime hufurahi sana na napenda kuwambia nafurai kukutana nao.

Gari ni chombo kinachatumika kusafirisha watu au mizigo barabarani. Kutumika kukuraisisha usafirishaji kuokoa muda na kuunganishia maenaombalimbali. Kuna aina tofauti tofauti za gari na watu kupenda kukuwa na malengo ya kukuwa na gari tofauti tofauti inayo wapendeza.

Kibodi ni kifaa kinachotumika kuingizia, maandishi na amri kwenye kompyuta. Kwa msaada wake, watu wanaweza kuandika, kuunda na kuwasiliana kwa uraisi. Huku wakiunda kazi za kila aina kwa haraka na kwa usahihi. Binamu yangu, mdogo, akiwa shuleni wanafunzwa kutumia kibodi.

Timu ni kikundi cha watu wanaoshirikiana kufanikisha lengo moja. Kila mshiriki ana nafasi yake na kwa kushirikiana kwa bidii, timu inaweza kufanikisha kazi kubwa zaidi kuliko mtu mmoja pekee yake. Kwa mfano, kuna timu ya kandanda, kuna timu ya mpira, kuna timu kazi ni.

Uchambuzi ni kitendo cha kuangalia jambo kwa makini ili kuelewa vipengele vyake, sababu zake na matokeo yake. Utumika kufanya maamuzi bora, kutathmini tarifa na kupata uelewa kwa kina. Kwa mfano, kila siku saa moja asubuhi au saa moja na unusu asubuhi, ninaipenda kutazuma uchambuzi wa magazeti kwenye runinga ya nyota TV.

Neno siri ni maneno au vitendo vinavyotumika kuonyesha siri au habari isio ya kufahamika kwa wengine, hutumika kulinda faragha, kuhitaji au kuhifadhi uaminifu na kudumisha uhusiano na kuaminiana.

September ni mwezi wa tisa katika kalenda ya gregorian. Hutumika kupanga shughuli kumbuka matukio maalum na kuashiria mwanzo au mwisho wa baadhi ya ratiba za mwaka, kwa mfano ndugu yangu alizaliwa mwezi wa september.

Skrini ni sehemu ya kifaa cha kielektroniki ambapo picha maandishi au video vinaonyeshwa. Hutumika kuonyesha taarifa kuwasiliana au kufuatilia matukio kwa huraisi.

Jitunze ni mwito wa kujali afya yako, usalama na ustawi wa maisha yako. Utumika kuhimiza hatua za kinga, lishe bora, pumziko na kufanya maamuzi enye busara kila siku.

Tuta onana badae ni maneno yanaonesha kuondoka kwa heshima na ahadi ya kukutana tena hutumika kuonyesha uhusiano mzuri heshima na matarajio chanya kwa siku zi jazo Nikiiwa na rafiki angu au watu niwapendao tunapoagana tunambiana tutaonana badae kuonesha kuwa tunatarajia Kuonana tena baada ya siku fulani au muda fulani unapotimia.

Yai ni chakula chenye proteini kinachotokana nandege au wanyama wengine hutumika katikalishe mapishi na mara nyingine kuonyesha ubunifu katika chakula na mapishi mbali mbali nikiwa mdogo nilikuwa napenda mama yangu akitupikia yai.

Ufanisi ni uwezo kufanikisha jambo kwa njia bora, kwa mda unaofaa kwa rasilimali chache kadri inavyowezekana. Utumuka kuonyesha tija, mpangilio mzuri na matokeo chanya katika kazi au shughuli yoyote. Na kwa mfano, tukiwa shuleni tukiwa tunapenda kuambiwa, sisi ni wanafunzi wa ufanisi na twatakiwa tufanye kila jambo ili kuwakikisha, tunakuwa na ufanisi kwenye masomo yetu.

Mteja ni mtu anaenunua bidhaa au hudumua kutoka kwa biashara au kampuni. Mahusiano mzuri na mteja unaakikisha kuridhika uaminifu na maendeleo ya biashara.

Mafanikio ni matokeo chanya yanayopatikana baada ya jitihada, mipango na bidii, Hutumika kuonyesha maendeleo, kukamilisha malengo na kudhibitisha juhudi za mtu au kikundi fulani.

Kusini ni mwelekeo wa kijiografia unawashiria upande wa chini wa ramani. Hutumika kuelezea nafasi mwelekeo wa maeneo na kuelekeza safari na mpangilio wa kijiografia.

Mbaya inawusina na hali, matokeo au tabia sizizo nzuri au sizizofa, hutumika kuelezea changamoto, hatari au matokeo yanayohitaji tahadhari na utatuzi.

Nakupenda ni usemi unaonyesha hisia za upendo, heshima na mshigamano kwa mtu wangine, utumika kuhimarisha usiano, kuonyesha dhamani ya mtu na kuendeleza maelewano kati watu.

Kula ni kitendo cha kumeza chakula ili kupata nguvu na lishe. Hutumika kuhudumisha afya na mwili, kuimarisha ukuwaji na kusaidia mtu kufanya kazi za kila siku kwa ufanisi.

Habariyako ni usemi unautumika kuwasiliana na mtu na kuonyesha heshima au kwanza mazungumzo. Utumika kuungana, kuonyesha heshima na kuimarisha uhusiano kati ya watu.

Usiku ni kipindi chasiku ambayo juo limezama na mwanga wa asili nimdogo Utumika kupumzika kupanga shughuli za kesho na mara nyingine kuunda hali ya utulivu na faraga.

Mazungumzo ni mchakato wa kubadilishana mawazo, taarifa au hisia kati ya watu, hutumika kuelewana, kushirikiana, kutatua migongano na kuimarisha uhusiano wa kijamii.

Soma ni kitendo cha kusoma maandishi, vitabu au taarifa ili kupata kuelewa na maarifa zaidi. Hutumika kujifunza, kuongeza ufahamu na kukuza akili na fikra za mtu. Mimi hupenda kusoma vitabu vya hadithi, tofauti tofauti kwa burudani yangu na kujifunza mengi kuhusu maisha.

Mashua ni chombo cha maji kinachotumika kusafirisha watu au mizigo kwenye mito, maziwa au bahari. Hutumika kwa usafirishaji, biashara na mara nyingine burudani au michezo ya maji.

Asante ni usemi unaotumika kuonyesha shukrani na heshima kwa msaada au fadhili uliotolewa. Hutumika kuimarisha mawasiliano, kuthibitisha heshima na kuendeleza uhusiano mzuri kati ya watu.

Jua kali ina husisha mwanga mkali na joto la jua wakati wa mchana. Hutumika kuashiria hali ya hewa yenye nguvu, kuathiri shughuli za kila siku na kuhitaji tahadhali za afya na ulinzi.

Nenda ni amri au mwito wa kusogea au kuondoka mahali fulani, kutumika kuelekeza mwelekeo, kutoa magizo au kuhimiza hatua inayofuata.

Nyua ni kitendo cha kunywa kinywaji hili kudumisha mwili kuwa na maji na nguvu hutumika kudumisha afya kuondoa kiu na kusaidia mwili kufanya kazi zake za kila siku kwa ufanisi.

Jambo nino linalotumika kuashiria kitu, tukio au hali yoyote. Hutumika kuwasilisha wazo, kuanzisha mazungumzo au kuelezea jambo fulani kwa uwazi.

Kituo ni mahali ambapo watu hukusanyika au hufika kupata huduma kama basi, treni au televisheni. Hutumika kurahisisha usafirishaji, mawasiliano au mashughuli mbali mbali kwa urahisi.

Ubora ni kiwango cha juu, cha thamani, ufanisi au hali ya kitu, hutumika kuonyesha kiwango kizuri, kiwango cha juu, cha kazi au thamani inayoridhisha.